Unatumia muda wako wa bure vipi? Muda wa bure kwangu ni zawadi muhimu sana kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzika, kujitambua na kufanya mambo ninayoyapenda bila shinikizo la ratiba Baada ya muda mrefu wa kazi au masomo, muda wa bure hunisaidia kurejesha nguvu za mwili na akili na kunifanya nijisikie mwenye usawaziko katika maisha yangu. Kwanza kabisa Ninapopata muda wa bure napenda kupumzika na kutuliza mwili na akili. Wakati mwingine hii inamaanisha kulala kidogo, kukaa kimya, au kusikiliza muziki laini. Mapumziko haya hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwepesi zaidi. Ninaamini kuwa kupumzika si uvivu, bali ni sehemu ya kujitunza. Pili, hutumia muda wangu wabure kusoma. Kusoma vitabu, makala au hata hadithi fupi hunipanua mawazo na kunisaidia kujifunza mambo mapya. Wakati mwingine nasoma kwa ajili ya burudani na wakati mwingine kwa ajili ya kujiongezea maarifa. Kusoma hunifanya nitembee katika dunia tofauti bila kuondoka mahali nilipo. Shughuli nyingine ninayoipenda sana katika muda wa bure ni kutembea kwa miguu. Kutembea hunisaidia kupumua hewa safi, kufurahia mazingira na kufikiri kwa utulivu. Wakati mwingine hutembea peke yangu nikitafakari na wakati mwingine naambatana na rafiki au mwanafamilia tukizungumza kwa raha. Matembezi haya hunipa nguvu mpya na amani ndani yangu. Vile vile, hutumia muda wangu wa bure kuwa karibu na watu ninaowapenda. Kukaa na familia au marafiki, kuzungumza, kucheka au kushiriki chakula pamoja huniletea furaha kubwa. Mahusiano ya kijamii ni sehemu muhimu ya maisha na muda wa bure hunipa nafasi ya kuyaimarisha bila kukimbizana na saa. Pia, muda wabure hutumika kujishugulisha na burudani binafsi. Hii inaweza kuwa kuangalia filamu, kusikiliza muziki, kuandika mawazo yangu au kufanya shughuli ndogo za ubunifu. Burudani hizi hunisaidia kuachilia mawazo mazito na kunirudisha katika hali ya furaha na utulivu. Aidha, hutumia muda wangu wa bure kujipanga na kujitafakari. Wakati mwingine huandika malengo yangu, kutathmini wiki iliyopita au kufikiria mambo ninayoyataka kuboresha katika maisha yangu. Tafakari hii hunisaidia kuelewa mwelekeo wa maisha yangu na kufanya maamuzi bora. Zaidi ya hayo, ninajitahidi kutumia muda wa bure kujifunza kitu kipya. Hii inaweza kuwa ujuzi mdogo, maarifa mapya, au hata kujifunza kupitia video au mazungumzo na wengine. Kujifunza kunifanya, nijisikie ninaendelea kukua hata nje ya kazi na masomo. Kwa jumla, ninatumia muda wangu wa bure kwa njia yenye uwiano kati ya kupumzika, kujifunza na kufurahia maisha. Muda huu hunisaidia kurejesha nguvu, kuboresha afya yangu ya akili na kunifanya niwe tayari kukabiliana na majukumu ya kila siku kwa moyo mpya na mtazamo chanya.

Kipindi gani cha televisheni unachopenda? Kipindi cha televisheni ninachokipenda zaidi ni kipindi cha tamthilia. Hasa vile vinavyonyesha maisha halisi ya jamii, changamoto, za kila siku na mafunzo yanayotokana na matukio ya wahusika. Napenda aina hii ya vipindi kwa sababu hunivutia kihisia na kunifanya nijifunze mambo mengi. Kuhusu maisha, mahusiano na maamuzi ya binadamu. Kwanza kabisa, tamthilia hunivutia kwa sababu ya hadithi zake za kina. Tofauti na vipindi vifupi au burudani ya haraka, tamthilia hujengwa taratibu, zikionyesha maendeleo ya wahusika kwa muda. Hii unifanya nijisikie kama sehemu ya hadithi nikifuatilia maisha yao, mafanikio yao na changamoto zao. Wakati mwingine naweza kujiona katika hali zinazowakumba wahusika, jambo linalofanya kipindi kiwe cha kuvutia zaidi. Pili, napenda tamthilia kwa sababu huonyesha uhalisia wa maisha ya kila siku. Vipindi vingi huwakisi matatiza yanayowakumba watu kama migogoro ya kifamilia, changamoto za kazi, mapenzi, au maswala ya kijamii. Kupitia vipindi hivi, mtazamaji anaweza kujifunza jinsi watu tofauti wanavyokabiliana na hali ngumu ya na kufanya maamuzi magumu katika maisha yao. Sababu nyingine ni inayofanya nipende kipindi hiki ni mafunzo yanayopatikana. Tamthilia nyingi hubeba ujumbe mzito kama umuhimu wa uaminifu, subira, bidii, au madhara ya maamuzi mabaya. Wakati mwingine ujumbe huu utolewa kwa jini, kwanjia isiyo moja kwa moja, lakini huwacha athari kubwa kwa mtazamaji. Hii unifanya nisiangalia kipindi kama burudani tu, bali pia kama njia ya kujifunza. Vile vile, tamthilia naipenda kwa sababu ya ubora wa waigizaji na uigizaji wao. Waigizaji wazuri huifanya hadithi ionekane halisi zaidi. Hisia wanazoonyesha mwili ya lugha ya mwili au sauti zao hunifanya niamini kile kinachoonyeshwa. Uigizaji mzuri huongeza mvuto wa kipindi na kunifanya nitamani kuendelea kutazama. Zaidi ya hayo, kutazama tamthilia ni njia mojawapo ni ninayotumia kupumzisha akili. Bada ya siku ndefu ya kazi au masomo, kukaa chini na kutazama kipindi ni nachokipenda hunisaidia kuondoa mawazo ya kazi na kuingia katika dunia tofauti kwa muda, ni aina ya mapumziko ambayo hunipa utulivu na burudani kwa wakati mmoja. Napenda pia ukweli kwamba tamthilia nyingi huleta watu pamoja, wakati mwingine hutazama pamoja na familia au marafiki. Na baada ya hapo tunajadili kilichotokea, wahusika tunawapenda na maamuzi yaliyofanywa. Majadiliano haya huongeza ukaribu na kufanya burudani iwe ya kijamii zaidi. Napenda vipindi vya tamthilia kwa njia vinavyoonyesha maendeleo ya tabia ya wahusika. Katika vipindi vingi vya tamthilia, muhusika huanz haanzi akiwa mkamilifu. Ukua taratibu kupitia changamoto, makosa na mafunzo ya maisha. Hii unifundisha kuwa mbadiliko katika maisha halisi pia huchukua muda na kwamba mtu anaweza kujirekebisha na kuwa bora hata baada ya kufanya makosa vipindi vya tamthilia mara nyingi hugusa maswala ya kijamii kama umaskini, elimu, usawa wakijinsia, rushwa au mahusiano ya kifamilia Kupitia hadithi, maswala haya huwasilisha kwa njia rahisi kueleweka na inayogusa hisia. Hii unifanya nitafakari nafsi yangu katika jamii na wajibu wangu kwa wanajamii. Zaidi ya hayo, napenda tamthilia kwa sababu hunisaidia kuboresha lugha na mawasiliano. Vipindi ni navyotumia lugha nzuri, hunifanya nijifunze maneno mapya, misemo, na namna bora ya kuwasiliana. Hili ni muhimu sana Kwa vipindi vya kielimu au vile vinavyoakisi mazungumzo ya kila siku ya watu tamthilia hunipa hamu ya kufuatilia na kuwa na ni.

Nguvu zako ni zipi kazini nguvu zangu kazini ni nguvu za uongozi nguvu za kiongozi kazini ni jambo muhimu sana katika sababu uongozi mzuri huamua mafanikio au kushindwa kwa taasisi au shirika Kiongozi si mtu anayetoa amri tu Bali ni mtu anayewaongoza wengine kwa mfano maono na maamuzi yenye busara Kiongozi mwenye nguvu chanya kazini hujenga mazingira bora ya kazi, huongeza morali ya wafanya kazi na huleta matokeo mazuri kwa jumla. Kwanza kabisa, mojawapo ya nguvu kubwa za kiongozi kazini ni uwezo wa kutoa muelekeo na maono. Kiongozi mzuri huwa nadira wazi kuhusu malengo ya kazi au shirika. Huhelezea wafanya kazi wanakokuenda na kwanini wanapaswa kufanya kazi kwa bidii. Maono haya huwasaidia wafanya kazi kufanya kazi kwa umoja na kuelewa umuhimu wa mchango wao. Nguvu nyingine ni umuhimu na uwezo wa kuwasiliana kwa ufanisi. Kiongozi mzuri huwasilisha maelekezo kwa uwazi na kusikiliza maoni ya wafanya kazi. Mawasiliano mazuri hupunguza migongano kazini na huongeza uwelewano. Wafanya kazi wanapohisi wanasikilizwa. Ujenga imani na kufanya kazi kwa moyo mmoja Pia, kiongozi mwenye nguvu kazini huwa na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi katika mazingira ya kazi, changamoto hutokea mara kwa mara na huhitaji maamuzi ya haraka na ya busara Kiongozi anayechambua hali kuzingatia ushauri wa wengine na kuchukua hatua kwa wakati husaidia shirika kusonga mbele hata katika nyakati ngumu nguvu nyingine ya kiongozi ni uwezo wa kuhamasisha wafanya kazi. Kiongozi mzuri huchambua juhudi za wafanya kazi na kuwapongeza wanapofanya kazi vizuri. Hii huongeza ari ya kazi na kuwafanya wafanya kazi wajisikie kudhaminiwa. Motisha inaweza kuwa kwa maneno ya faraja, kutambuliwa hadharani, au hata furusa ya maendeleo. Aitha Kiongozi mwenye nguvu kazini huonyesha uadilifu na mfano mzuri wafanya kazi hujifunza zaidi kwa kile kiongozi anachofanya kuliko anachosema Kiongozi mwadilifu Anayeheshimu sheria na maadili ya kazi hujenga heshima na uwaminifu kutoka kwa wafanya kazi Hii uimarisha nidhamu na uwajibikaji kazini Kiongozi mzuri pia huwa na uwezo wa kushugulikia migogoro migongano kazini haiwezi kuepukika lakini namna inavyoshugulikiwa ndiyo huleta tofauti Kiongozi mwenye busara husikiliza pande zote hutafuta suluhisha la haki na kudumisha amani kazini Hii husaidia kuendelea kwa kazi bila kuvurugika Zaidi ya hayo nguvu ya kiongozi kazini inaonekana katika uwezo wa kukuza wengine Kiongozi mzuri huwasaidia wafanya kazi kukuza ujuzi wao na kutoa mafunzo, ushauri na fursa ya kujifunza Kwa kufanya hivyo, hujenga timu imara na yenye uwezo wa kuendelea hata kiongozi asipo kuwepo Mwisho kabisa Kiongozi mwenye nguvu kazini huwa na uwezo wa kubadilika na kujifunza dunia ya kazi kubadilika mara kwa mara na kiongozi anayakubali mabadiliko na kujifunza mbinu mpya huisaidia taasisi kubaki imara na yenye ushindani Kwa jumla, nguvu za kiongozi kazini zinajumuisha maono, mawasiliano mazuri, maamuzi sahihi, uadilifu, motisha na uwezi mwengine Kiongozi mwenye sifa huleta mafanikio situ kwa shirika Bali pia kwa wafanya kazi binafsi na kwa jamii kwa jumla.